Ninapata habari mitandaoni nachukua njia mbalimbali ili kuhakikisha habari ninazopata ni za kuaminika, za kina na zenye maantiki. Kwanza kabisa, mimi huanza na vyanzo vinavyoaminika kama tovuti za vyombo vikubwa vya habari machapisho ya vio vikuu na tovuti rasmi ya mashirika ama serikali.

Ndio, mimi ni mtu mbunifu sana. Ninapenda kutumia mawazo yangu kuleta vitu mpya na kuboresha vitu ambavyo viliopo. Iwe katika jinsi ninavyowasiliana, kutatua changamoto, ama pia kujieleza. Ubunifu wangu hujitokeza, hasa ninapopata uhuru wa kufikiria nje ya mipaka ya kawaida, kujaribu njia tofauti na kuunganisha mawazo mbalimbali ili nipate suluhisho lenye maana.

Ninapendelea sketi zaidi kwa sababu inanipa hisia ya uhuru, starehe na mtindo wakisasa. Ninapava sketi na jihisi ninaonyesha kibinafsi changu na kuonekana nikio na mtindo wakipekee bila kukusanya sana. Sketi pia ni rahisi kupangilia kulingana na hali ya hewa au tukio. Ninaweza kuchagua sketi ndefu au fupi kulingana na raha na muonekano wambao ninataka.

Mchezaji wa michezo ninaimpenda sana ni Lucy Shege. Lucy Shege ni mchezaji marufu wa mpira wa wavu kutoka Kenya. Ninavutiwa sana na ustadi wake, jinsi anavyoshirikiana na wenzake, na moyo wake wa ushindi usio na kikomo. Kila mara anapocheza, huonyesha mchanganyiko wa wavu, umakini, na minu ya kitaaluma, jambo alaambalo, linanifanya. Nihimizike kushitiki kwake katika mchezo na ninajifunza mfano kutoka kwake.

Mimi hufua nguo mara tatu kwa wiki kwa kawaida napanga kwa kutumia siku tofauti kulingana na wingi wa nguo na shughuli zangu za kila siku. Kufua mara tatu kunanisaidia kudumisha usafi bila kubeba mzigo mkubwa wa kazi kwa siku moja na pia kunaruhusu nguo zangu kakauka vizuri bila kuchafuka ama kuharibika.

Ninapenda sana juisi ya mchanganyiko wa matunda kwa sababu hunipa ladha ya kipekee. Na inajumuisha utamu wa asidi kidogo kutoka matunda tofauti. Kila kipande cha matunda huleta rangi, harufu na nguvu ya lishe. Na hivyo kila kikombe huwa na mchanganyiko wa vitamini, madini na ladha nzuri.

Ninapendelea viatu vya wima kwa sababu ni rahisi kuvaa na zina starehe kubwa na pia ni za mtindo wa kisasa. Viatu hivi huniruhusu kutembea, kuendesha baiskeli na kufanya shughuli za kila siku bila kuumiza miguu ama kuhisi kama nimechoka kwa haraka. Zaidi ya starehe, ninapenda viatu vya wima kwa sababu vinafaa kwa hali mbali mbali.

Ninapendelea hali ya joto kwa sababu inanifanya nijisikie nikiwa hai na nikiwa na nguvu za kufanya shugli mbalimbali za kila siku. Joto linanifanya niwe na motisha wa kuenda nje na kuendesha baiskeli au kufurahia muda wa nje bila kuzuizi cha baridi ambayo inanipa kusumbufu.

Wakati wangu mkuu wa besiboli ni nilipokuwa nikishuhudia mechi kubwa ya ligi ya kitaifa ambayo ilikuwa ya ushindani mkubwa na yenye msisimuko usio na kifani nilihudhuria tukio hilo nikiwa na marafiki na hali ya hewa ilikuwa nzuri ikichangia furaha ya uwanja kwa kila mpira uliochukuliwa nilihisi msisimuko mkubwa na mshikamano wa wapenzi wa michezo waliokuwa karibu nami.

Likizo yangu ya ndoto ni ile nigepata mahali penye mandhari nzuri joto la kupendeza na mazingira nyenye uhai kama maldives ningependa kuamka asubuhi nikiwa nasikia sauti ya mawimbi nikitembea kando ya ufukwe na kupiga mbizi kwenye hewa safi na jua la asubuhi.

Shughuli zangu za wikendi zinajumuisha mchanganyiko wa kupumzika burudani na kufanya mazoezi ili kuanza wiki mpya kwa nguvu na furaha. Kwa kawaida, ninapenda kutumia asubuhi ya Jumamosi au ya Jumapili kuendesha baiskeli au kuzunguka kwenye mazingira ya nje. Jambo hili linasaidia mwili wangu kuwa hai na akili yangu kuwa safi.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu, ninapenda kufanya hivyo kwa njia ya furaha, mshikamano na kushirikiana na wenzangu. Kwa kawaida, tunaanza kwa kupongezana na kushukuru kila mshiriki kwa juhudi zao na mchango wao katika kufanikisha lengo kwa pamoja. Hii husaidia kila mtu kuhisi amethaminiwa na yeye ni sehemu ya fanikio hilo.

Mafanikio niliopata kazini ni mchanganyiko wa kutimiza malengo ya kibinafsi, kushirikiana na mafanikio na timu, na kupanua ujuzi wangu wa kitaaluma. Kwa mfano, nilipofanikisha mradi muhimu uliyokuwa na changamoto kubwa nilihisi fahari sana kwa sababu ulikuwa unahitaji mpangilio mzuri, ubunifu na mshikamano wa timu.

Ninaishi katika kijiji kinachoitwa tetu. Tetu ni tulivu na ina mpangilio mzuri na unaweza furahia maandari kwa sababu ni ya kiasili. Nyumba yetu iko katika eneo lenye ni salama na majirani zangu ni watu wenye upenzi na wako tayari kusaidiana mahali ambapo unahitaji.

Ndio, ninapenda sana maua hasa ua la waridi. Maua hunipa hisia ya furaha na utulivu. Waridi hunivutia zaidi kwa sababu ya uzuri wake wa kipeeke, harufu laini na maana yake ya upendo na kuthamini. Kila ninapoona au kupokea waridi, mimi hujisikia kama nimepewa ishara ya dhamani na mapenzi.

Ninapenda sana ugali kwa sababu ni chakula cha asili na kinanipa nguvu. Unaeza kuchanganya na mboga au nyama mbalimbali kama vile kuku, samaki na ngombe. Ninapokula ugali, ninapenda jinsi inashikilia vizuri kwenye sahani na ina ladha ya kipekee. Na pia inafanya nijisikie nimeshiba.

Kila siku ninatumia zana za digiti ambazo hufanya maisha yangu kuwa rahisi, yenye tija na yenye mpangilio. Kwa mfano, ninatumia kalenda za digiti kupanga ratiba yangu na kufuatilia majukumu na programu za ujumbe kama vile WhatsApp au tovuti kushirikisha wenzangu na marafiki.

Wakati wa siku ya mvua, ninapenda kupanga shughuli zangu katika nyumba ili niweza kudumisha utulivu, lakini pia ninahakikisha na shughulikia majukumu muhimu bila kuchelewa. Kwa kawaida, mimi huanua nguo ili zisinyeshewe na ninafanya kazi ndogo ya nyumbani. Jambo hili limenisaidia kuhakikisha nyumba iko safi na tayari. Pia, ninahakikisha nabaki na joto nikivaa nguo za kupunguza baridi. Sipendi mvua kwa sababu inaharibu ratiba yangu mara nyingi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu na nina waheshimu sana kima wazo kiushauri na uzoefu wao. Kila wakati tunapokutana mimi hutoa na fasi ya kushirikiana kusikilizana na kuelewana jambo linalofanya mazungumzo kuwa yenye maana na yenye heshima. Ninapenda jinsi wanavyonisaidia kwa ushauri wao na wanashirikisha hekima yao na kunitia moyo ambapo ninapata changamoto.

Programu ya siku ninaitumia sana ni Whatsapp. Ninaitumia kuwasiliana na marafiki na watu wakaribu wakati wowote bila usumbufu. Inanirahisishia kushiriki katika habari muhimu, picha, sauti na hata mawasiliano ya kikundi kwa ajili ya mipango au majadiliano ya kila siku.

Ninapokutana na kazi za dharura, mimi huanza kwa kutulia. Kwanza, ninachukua muda mfupi kuelewa tatizo ambalo liko mbele yangu na kutambua kilicho cha haraka zaidi. Kisha, ninapanga vipao mbele na kuvunja kazi hiyo katika hatua ndogo ndogo ili iwe rahisi kuishugulikia.

Hali ya hewa huku nyeri ni majira ya jioni na usiku yenye anga na mawingu kidogo. Joto liko karibu ishirini na saba mchana kuenda hadi karibu ishirini na sita usiku. Na uwezekano wa mvua uko mdogo sana leo. Upepo unavuta lakini siyo mkali sana na unyevu uko wastani.

Ndiyo, ninapenda kukimbia sana. Kukimbia kuna nipa nafasi ya kuachilia mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru. Kila ninapokimbia, ninahisi mwili wangu unapata nguvu na akili inakuwa tulivu zaidi. Kukimbia huwa hunisaidia kudumisha afya njema na nidhamu ya mazoezi.

Ninasasisha vifaa vyangu kila baada ya kutumia ama ninapohitaji kuboresha. Kwa kawaida, baada ya kutumia kifaa, huwa ninakagua hali yake kuona kama kinahitaji matengenezo madogo au kusafishwa ili kikirudiwa kikutumika kiwe tayari na salama. Pia nikiona kifaa kimekaa nyuma ki teknolojia ama kinapungua ufanisi wake, ninaweka mipango ya kusasisha na kuboresha.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutambua hatua za kila kazi na kutambua maeneo ya naeza kuwa bora zaidi. Kwanza, ninaangalia jinsi kazi inavyofanywa na kugundua vizuizi, upotevu wa muda au hatua ambazo hazihitajiki. Kisha, ninaunda mbinu mpya na marekebisho kadogo ya narahisisha kazi na kuongeza ufanisi na pia kupunguza makosa.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini zaidi ni Google. Nimeijenga amani kwa sababu ya huduma zake. Zilizodhabiti, rahisi kutumia na zinaboresha maisha ya kila siku. Kuanzia Google Search, Gmail, Google Drive. Zana hizi hunisaidia kujifunza, kufanya kazi na kuwasiliana kwa ufanisi.

Ndiyo ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kila mara ninapokutana na kifaa au programu mpya mimi huwa na hamu ya kujifunza jinsi naviyofanya kazi na namna inaweza kurahisisha maisha yangu. Teknolojia mpya hunipa furusa ya kuboresha ufanisi wangu na kujifunza mambo mapya na kuenda sambamba na maendeleo ya dunia ya kisasa.

Ninapenda kuangalia kivipindi vya televisheni ambavyo vinaonyesha maisha ya genge la uhalifu. Ninavutiwa na jinsi vipindi hivi vinafafanua changamoto mbinu na uhusiana wa watu katika mazingira magumu. Mimi upenda kuona jinsi wahusika wanavyo badilika kutokana na maamuzi yao na matakeo ya vitendo vyao jambo ambalo linanipa mtazamo wa kiakili ju ya tabia za binadamu Muzika.

Ninahifadhi pesa zangu kundi la benki. Kila mwezi mimi huweka sehemu ya mapato yangu kwenye account ya benki ili kuhakikisha pesa zipo salama na zinakuwa kwa njia ya riba kidogo. Ninapenda kutumia benki kwa sababu inatoa usalama, urahisi wa kufuatilia salio na kuniruhusu kupanga bajeti kwa ufanisi.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu yangu. Simu inanisaidia katika karibu kila jambo la maisha ya kila siku, hasa mawasiliano na familia, marafiki, kupata tarifa muhimu, soma na kuandika kazi za masomo na hata kupanga ratiba yangu.

Hapana sipendi sana. Hesabu. Ingawa naelewa umuhimu wake katika maisha ya kila siku mara nyingi hesabu inanipa changamoto na inanichosha kiakili. Nahitaji muda mwingi kuelewa hatua zake. Na hilo hunifanya nisifurahie kama masomo au shughli nyingine. Hata hivyo, ninajitahidi kujifunza kiasi ambacho kinahitajika ili nieze kuendeleza majukumu yake.

Kwa uaminifu, mara nyingi mimi ni mtu wa kuchelewa. Tia kwa sababu sipendi kuwa hii, bali wakati mwingine napenda kuhakikisha kwamba nimekamilisha mambo kwa umakini au kujikuta nikijishugulisha na vitu kabla ya kutoka. Hata hivyo nimekuwa nikijitahidi kuboresha usimamizi wa muda yangu na kupanga mapema na kujipa muda wa ziada kupunguza kuchelewa.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni kukimbia. Napenda kukimbia kwa sababu unanyesha nguvu za mwili na akili kwa pamoja. Pia kuna nidhamu na kujituma kwa kiwango cha juu. Ninapenda kuona wanariadha wakishindana kwa kasi na mbinu hunisisimua sana, hasa jinsi wanavyo jitahidi kuvuka mstari wa mwisho.

Ninapenda kuwa mahali palipo na utulivu na kimya. Mazingira ya aina hii hunipa amani ya moyo na nafasi ya kutafakari bila usumbufu. Ninapokuwa sehemu tulivu ninaeza kupanga mawazo yangu vizuri, kupumzika na kujirejesha nguvu zangu. Kimya hunisaidia kupunguza msombo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa salama na uthibiti wa nafsi.

Ndoto yangu kubwa ni kuenda na kuishi au kufanya kazi katika nchi za nje kama vile ujerumani na amerika natamani kusafiri dunia kuona tamaduni tafauti na kujifunza mbinu mpya za maisha na kazi kuenda nchi za nje kuna maanisha fursa zaidi ya kiilimo na kitaaluma kujipanua kifikra na kujijenga uzoefu mpana waki mataifa.

Timu ninayofuata kwa shauku ni timu ya kandanda ya asenali. Napenda timu hii sababu ya mtindo wa kucheza, unaojumuisha mbinu za kiufundi, kasi na mshikamano wa timu. Kila mechi huwa na msisimko mkubwa kwangu, na napenda kufuatilia wachezaji wakijituma na kupanga mashambulizi na kushirikiana ili kupata ushindi.

Mara nyingi hapana, sipendi sana kutembea kwa miguu, kuna nyakati ninapochagua kutembea ikiwa ni lazima au ni mahali ambapo ni fupi, lakini kwa ujumla napendelea njia zingine zinazaokoa muda na nguvu kama kutumia gari, kutembea kwa muda mrefu hunichosha na kunifanya nijisikie kama nachukua muda mwingi zaidi.

Kipawa changu kikuu ni drama na sarakasi. Napenda sana kuigiza, kuandika na kuandaa hadithi zinazoburudisha na kushugulisha hisia za watu. Drama hunipa nafasi ya kuelezea mawazo, hisia na matatizo ya maisha kwa njia ya kipekee na yenye msisimko.

Napenda sana kuoga na maji moto. Kuoga na maji moto hunipa faraja na kunisaidia kupumzisha mwili na akili hasa baada ya siku ndefu na yenye uchovu. Joto la maji hunipunguzia msombo wa mawazo na kuniondoa uchovu wa misuli na kunifanya nijisikie nikiwa mtulivu zaidi.

Hapana, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Teknolojia inanisaidia kuwasiliana, kujifunza, kupanga kazi na kupata taarifa kwa urahisi. Kuanzia simu, intaneti, hadi programu za masomo na kazi, vyote huwarahisishia maisha na kufanya niwe na uburudani na ufanisi zaidi.

Ili kuweka afya yangu kwa uzuri mimi hujitahidi kuishi maisha yenye mizani. Mimi hufanya mazoezi mara kwa mara kama vile kukimbia ili niweze kuimarisha mwili na akili. Pia mimi huangalia lishe yangu nikijaribu kula chakula chenye virutubisho na kunywa maji ya kutosha. Pia napata usingizi wa kutosha.

Napenda kwenda madukani wakati wa wikendi, huo ndio muda ninaokua huru zaidi bila presha ya kazi au masomo, hivyo naweza kutembea taratibu na kuchagua vitu kwa utulivu. Pia napenda wikendi kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa, maduka mengi huwa yamejaa chaguo tofauti na mara nyingi kuna ofa ya vitu mpya.

Ndiyo, ninapenda sana asali. Napenda ladha yake ya asili iliyo tamu na jinsi inavyoweza kutumika kwa njia mbalimbali. Iwe ni kwa kuchanganywa kwenye chai, kahawa au kutumia kwa tiba ya asili. Asali hunipa nguvu na pia hunifanya nijisikie nimechagua kitu chenye afya kuliko sukari ya kawaida.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu na vifaa vingine vya kielektroniki. Ninapedna kutumia njia hii kwa sababu ni rahisi haraka na salama zaidi kuliko kutumia nenosiri la kawaida. Kila wakati ninapohitaji kufungua kifaa, kidole changu kinathibitisha utambulisho wangu bila shida na inanipa amani ya akili kwamba data yangu imehifadhiwa salama.

Ndiyo ninapena kulima bustani shugli hii hunipa utulivu na furaha ya kipeke asa ninapokuwa karibu na mimea au udongo. Kulima bustani hunipa nijisikie nikiwa nimeunganishwa na asili na hunifunza subira na wajibikaji ninaposhughulikia mimea hadi pale inaweza kuwa.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate mweupe laini. Ninapenda kwa sababu inaladha nyepesi. Na unakua rahisi kukula wakati wawote iwe ni kifungua kinywa au kama kitafuniwa. Pia inaendana vizuri na vitu mbalimbali kama vile siagi, asali na chai.

Kipaumbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi, heshima na kweli, napenda kuhakikisha kila mawasiliano yanaeleweka vizuri bila kuchanganya taarifa au kuleta kutoelewana. Pia ni muhimu kwangu kusikiliza wenzangu kwa makini kuelewa mahitaji yao na kutoa maoni au maelezo kwa heshima.

Hapana siishi mahali ambapo nilizaliwa. Kwa sasa ninaishi sehemu tofauti kutokana na masomo na pia majukumu mengine ya maisha. Kushi mbali na mahali nilipozaliwa kumenipa uzoefu mpya. Kumenifanya pia nijiweze kutegemea zaidi na kunanipanua mtazamo wangu wa maisha.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Uzoefu huo ulikuwa wa maana sana kwangu kwa sababu, ulinipa nafasi ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Kutia kujitolea, nilijifunza umuhimu wa huruma, kushikiriana na watu wa jamii, na kutoa mchango wangu mdogo kwa manufaa ya watu wengi.

Ndiyo, nagawanya taka zangu, na jitahidi kutenganisha taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki, karatasi na chupa, na zile ambazo zinaweza kurejelewa. Kufanya hivyo kuna nisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuchangia katika kuhifadhi mazingira. Pia inanifanya nijisikie ninawajibika katika vitendo vyangu.

Nchi ningependa sana kuitembelea ni ujerumani, ninavutiwa na nchi hii kwa sababu ya maendelea yake ya kikeknolojia, elimu ya juu na mpangilio mzuri wa miji yake, napenda pia historia yake tajiri, makumbusho mengi na jinsi na inavyoheshimu utamaduni na nidhamu. Kutembea ujerumani kungekuwa furusa nzuri ya kujifunza kuhusu mifumo yao ya kazi na maisha.

Ninapenda zaidi. Kitu ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni jinsi linavyoweka mshikamano kati ya wanachama wake. Kuna urafiki na usaidizi wa kweli hapo. Kila mtu ana nafasi ya kuonyesha kipaji chake cha kushirikiana. Pia ninapenda jinsi tunavyo kuwa na malengo wazi na mfumo wa kazi ambao unaezesha kila mtu kufanikisha jambo lake na ufanisi.

Inafanya jitihada katika kulinda mazingira kwa kuanza na mambo madogo madogo katika maisha yangu ya kila siku. Ninatenganisha taka pale inapowezekana na kuepuka kutumia plastiki mara kwa mara kwa kuchagua vitu vinaweza kutumika tena. Pia ninahakikisha siharibu mazingira kwa kutotupa taka ovyo na kuhimiza watu wanaonizunguka wawe na tabia kama yangu.

Ninaanzisha mradi mpya wa kazi kwa kuanza na kupanga vizuri. Kwanza natoa muda kuelewa lengo la mradi na matokeo ambayo yanatarajiwa. Kisha ninafanya utafiti wa kina ili kuona changamoto zinazoweza kutokea kwa njia bora na kuzitatua. Baada ya hapo, ninaandaa mpango wa kwanzi wa kazi inayojumuisha hatua ya kwa hatua, rasilimali ambazo zinahitajika na muda wa kila kipengele.